Ndiyo nilisha wae kuenda kwenye maonyesho ya sana, sana mbali mbali, nimeenda maonyesho ya sana za ufundi, ambapo nimejionea jinsi watu walivyoweza kuchola na kuchonga, lakini pia kufuma, yalikuwa maonyesho mazuri na ilikuwa ya kuvutia sana na ilikuwa maonyesho yenye watu wengi sana. Lakini pia nimenda maonyesho ya sana za maonyesho, mbako kulikuwa na ngoma za asiri, pamoja na michezo ya kuigiza ya jukwani, mikangalia maigizo ya jukwani, nikangalia na kusikiriza watu wanaimba mashairi. Kwa hiyo, kwenye maonyesho ya sana nimesha kuenda malanyengi sana. Na nimenda sehemu mbali mbali kwenye maonyesho ya sana. Malanyingi sana nimekua nikifanya hivyo kwa kuenda kujionea mimi nyewe. Na kimsingi mimi ni mtu ambaye nimesomea sana za maonyesho. Kwa hiyo, napenda sana, napenda kuona kazi ya sana inaujitokeza, inaujitonyesha katika umbo umalumu ambalo limesanifiwa kisani na ndio mana nikisikia kazi ya sana minakuenda, kama ni ngoma za asili ninaenda kuangalia, kama ni maigizo kama ni mashaili, ama shuguri yoyote ya kiutamaduni ambayo inafanyika, basi mimi nakuenda kushiriki, kwa kuangalia na kujifunza mambo mbali mbali na hiyo ni imekua nikifanya mara nyingi sana. Nasaimu tofuti tofauti, ambapo kuna kuwa na hizo shuguri za kazi za sana ziki oneshwa kama ambaou nimeerezea apo awari. Kwa mba kuna sana za maonesho, nimeenda na sana za ufundi, zote pia nimeuzulia katika maeneo na sehemu mbali mbali na kuamba nimeza kujifunza mambo tofuti tofauti.

Katika jamii yangu mimi, nashiriki kwa kufanya shuguli mbali mbali. Kuna shuguri za maendeleo katika jamii, nyingi ni za kujitolea. Kwa mfano, kuchangia ujenzi wa shule, ama ukarabati wa shule, kuchangia ukarabati wa hositali ya mtaani kwangu katika jamii, ni nayoishi lakini pia kushiriki katika shuguli za kijami kama harusi na misiba. Iyo yote nimekuwa ni kushiriki na kushirikiana na watu wa jamii yangu. Na tunafanya vizuri kwa kweli, tunakutana lakini pia kuzungumuza shuguri mbali mbali za maendeleo. Kufano shuguri za urinzi na usalama katika jamii yangu tunashirikiana sana. Na mimi pia na shiriki katika shuguri hizo kwa kushiriki vikao, mikutano mbalimbali na usiana na shuguri za ulinzi na usalama. Lakini pia na shiriki katika kupanga mipango mbalimbali ya maendereo kwa jiri ya jamii ambayo nipo. Lakini pia nimekua nikishiriki katika shuguri kama upigaji kura kuchagua viongozi ambao watayongoza jamii yangu vizuri katika kipindi fulani cha miaka mitano kwa kifupi naezasema kwamba hayo ni baazi ya mambo ambayo nimekuwa nikishiriki katika jamii yangu kuyafanya ama kishirikiana na watu wengine ambao niko nao katika jami yangu.

Mimini mtu wa mbunifu nimekuwa mbunifu katika shughuli mbali mbali za sanaa za maonyesho kubuni maigizo lakini pia kubuni mashahiri ambayo yanatoa ujumbe. Lakini pia nimekuwa mbunifu kwa kuhusu miradi mbali mbali ya maendeleo katika jamii ama katika familia yangu mimi mwenyewe. Nabuni kazi ambayo inaweza ikaingiza kipato, kuingiza fedhs kwa ajili ya familia. Kwa hiyo nimekuwa mbunifu katika miradi mbalimbali ambayo pia itasaidia familia kusonga mbele. Ama nimekuwa mbunifu pia katika kushauri watu shughuli mbalimbali za kufanya ambazo zitawangizia kipato wao na familia zao na jamii zao. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mimi ni mtu wa ubunifu sana sana sana nimekuwa mbunifu katika maeneo mbalimbali.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati mara nyingi huwa naweka mipango ya namna ya kufanya hiyo kazi husika ili niweze kuikamilisha kwa wakati kwa hiyo naweka mipango, mikakati wa namna gani kazi itafanyika. Nikisema mpango mikakati ni kama ramani ama utaratibu ambao utaongoza hii kazi kufanyika. Kwa hiyo nitaweka ratiba kwamba kazi ifanyike kwa kufuata ratiba hii kwa kuzingatia muda. Lakini pia kuhakikisha kwamba kazi inafanyika katika ubora mzuri. Kwa hiyo na ufuata ule mpango kama ambavyo ni meupanga. Na hatiba yake mwisho wa siku kazi inaisha kwa wakati ambao umepangwa ama umewekwa. Kikubwa ni kuweka mipango ya namna ya kuweza kuikamilisha ama kuifanya kazi husika. Kwa uiledi, kwa ubunifu mkubwa. Kwa kila namna ambayo itakuwa na ubora wa hali ya juu, ambayo kila mtu akiona hiyo kazi, basi anajua hii kazi imefanyika kwa ubora na imekamilika kwa wakati ambayo ulikuwa umepangwa. Ili kuondoa vikwazo ama kuwakila watu wengine ambayo ninakuwa nikishirikiana nao katika kuifanya hiyo kazi. Ndio maana naweka ratiba na utaratibu wa kuifanya hiyo kazi.

Uzoefu katika ualimu ndio umenifundisha zaidi mimi. Kupitia kazi ya walimu, nimejifunza mambo mbalimbali. Na uzoefu, niliupata kupitia katika kazi ya ualimu, nimeweza kufanya kazi zingine katika sekta ya afya, kama mwana sayansi ya jamii, social sayantisti ambapo nimefanya katika maswala ya utafiti kuhusiana na magonjwa ya binadamu. Lakini yote nimeweza kufanya hiyo kwa sababu ya uzoefu ambao nilikuwa nimeupata kwenye kazi ya ualimu. Kwa hiyo uzoefu wa kazi ya ualimu, umenifundisha sana sana kuweza kufanya shughuli ama kazi zingine, ama kufanya majukumu mengine nje ya kazi ya ualimu. Ndiyo inayonifanya niendelee kuishi hivi mpaka sasa hivi, huo uzoefu ambao nimekuwa nimeupata kwenye kazi ya ualimu.

Ndoto yangu kubwa kabisa ni kuwa tajiri mwenye pesa nyingi lakini kuwa tu tajiri haitoshi. Fraha yangu katika utajiri ni kuwasaidia watu wengine. Kuwasaidia katika mambo mbalimbali hasa ambayo nimekuwa nikiyafikiria kwa muda mlefu kuwasaidia katika maswala ya masomo. Watu kuwasomesha lakini pia kwa matibabu kwa wale wenye shida za kiafia kuwawezesha kupata matibabu mazuri. Lakini kupitia huu utajiri kufanya ustawi wa familia yangu, kujenga nyumba nzuri ya golofa moja, lakini pia kufanya biashara kubwa za kimataifa na kusafiri katika nchi mbali mbali kupitia utajiri huu. Ninaamini kabisa kwamba utanisaidia kufanya mambo mengi mbalimbali ya kwangu binafsi lakini pia ya familia lakini pia ya jamii yangu ambayo ninaishi. Kwani nina ndoto kubwa ya kuja kuwa tajiri na mfanya biashara mkubwa wa kimataifa. Hata kama umbri umeshakwenda lakini bado ninaamini hivo kwamba kuna siku ndafanikiwa kufanya biashara kubwa na kuwa tajiri. Kwa namna yoyote ile, ninamini hiyo nitakuja kufanikisha. Na ndio ndoto yangu kubwa. Hasa hasa ambayo niko nayo na ambayo ninaomba Mungu anisaidie kila wakati. Niweze kuifikia na kuifanikisha kupitia mimi, jamii kubwa iweze kunufaika. Na utaji nitakaokua nao lakini pia kuiacha jamii, familia na mi mwenyewe.

Siku ya leo, wazo zuri ambalo nikonalo ni kuingiza pesa. Ni kuingiza pesa kwa namna gani ndio sijui lakini nina wazo zuri la kuingiza pesa. Nahitaji kuingiza, nipate pesa. Hata kama ni kwa kubeti, kupitia michezo ya kubeti ya kubahatisha. Lakini nina wazo kwa siku ya leo kuingiza pesa ama kupata pesa. Kwa ajili ya matumizi yangu binafsi na matumizi ya familia. Nina mahitaji mengi sana. Nahitaji kulipa ada za watoto, nahitaji kwa ajili ya shughuli za nyumbani chakula, huduma za afya. Kwa ufupi ni nahitaji pesa. Ndio kitu ambacho kinahangaisha kichwa changu sana sana sana. Ndicho ninachokiwaza kila wakati. Nipate pesa kwa ajili ya kuwahudumia familia yangu na kujihudumia mimi mwenyewe. Sina jingine zaidi ya wazo na kuhitaji pesa. Nahitaji pesa.

Kwa kawaida asubuhi, mimi huwa ninakula ama huwa nakunywa chai au uji. Na chapati, wakati mwigine mandazi, wakati mwingine vitumbua, wakati mwingine mkate. Kwa hiyo, kitafunwa chochote kinachokua kimepatikana, mimi wakati wa asubuhi huwa nakitumia kwa kukila. Mara chache sana huwa nakula ubwabwa ama wali wakati wa asubuhi. Lakini mara nyingi, ninakula vyakula ambavyo nimevitaja. Chapati, kitumbua, mkate au mandazi hivyo ndio ninakula mara kwa mara. Nakunywa uji, nakunywa chai. Mihogo wakati mwingine nakula na viazi nakula wakati wa asubuhi au magimbi. Kwa hio nakula vyakula vya aina tofauti tofauti wakati wa asubuhi kila mara ninapohitaji.

Muda wangu wa ziada. Muda wangu wa ziada, huwa unauita muda wa bure. Mimi nauita muda wa ziada nautumia kufanya mazoezi. Nautumia kwenda baharini kuogelea na kufanya mazoezi. Nakimbia baharini ufukweni na ruka ruka ufukweni kule baharini najinyosha kule ufukweni naingia kwenye maji naogelea. Huu ni muda wangu wa ziada. Lakini pia muda wangu wa ziada nautumia kwenda kuangalia mpira wa miguu, football. Kama kuna mechi inachezwa basi, nakuwa naenda kuangalia mpira wa miguu. Na ninafurahi kwa kweli kuangalia mpira wa miguu kwa sababu ni kitu ninachokipenda sana sana sana. Kwa hiyo wakati mwingine, nipo naangalia mpira wa miguu katika ule muda wa ziada. Lakini wakati mwingine muda wangu wa ziada nautumia kwenda kuburudika kwa kwa cheza mziki wa zamani. Unaita mziki wa bakurutu, mziki wa wazee mziki wa dance. Kwa hiyo naenda kucheza katika muda wangu wa ziada, hasa jioni.

Kwa kawaida, mimi nafanya mazoezi. Kila ninapopata muda, angalau kwa wiki mara mbili au mara tatu. Ninafanya mazoezi ya kukimbia, jogging, na kurukaruka, baharini uko pwani, kwenye mchanga. Ninafanya mazoezi ya kujinyosha, ufukweni mwabahari najinyosha. Kwa hiyo, nakimbia. Kwa wiki, nafanya mara mbili hadi mara tatu, nafanya mazoezi. Wakati mwingine nafika mara nne na huwa napenda kufanya mazoezi sana sana wakati wa jioni. Kwanzia saa kumi jioni naenda kufanya mazoezi. Mpaka saa moja jioni nakuwa baharini nikifanya mazoezi ya kukimbia, kujinyosha. Na mazoezi mengine ambao nitayaweza kuyafanya nikiwa huko. Na baada ya kufanya mazoezi huwa najihisi mtu mwepesi sana. Lakini nakokua naona akili nafanya kazi kwa haraka sana kulingana na mazoezi. Na kwa kweli mazoezi yananifanya nihisi kwamba nachangamka. Mwili unakuwa umechangamka vizuri sana. Mwendo unakua hauja kaa kinyonge. Umekuwa umechangamka vizuri sana sana sana. Na nawashauri watu wengine wafanye mazoezi. Anaeza kufanya mazoezi kama si ya kukimbia. Basi ya kutembea, anaeza akaamua kuchukua nusu saa au saa moja. Saa nzima kwa siku moja, aka tembea kwa muda wa saa moja. Ni zoezi zuri tu, ambalo linamsaidia mtu kutoka jasho. Tembea na tembea na tembea. Kama sio kutembea, mtu afanye mazoezi ya kukimbia. Anaeza akajipanga kukimbia kumeta tatu. Hayo pia ni mazoezi mazuri ya kufanya kwa ajili ya kuchangamsha mwili na kufanya mwili uendele kuwa katika hali nzuri. Na pia kujiepusha na magonjwa ambayo yanaepukika. Magonjwa siyo ya kuambukiza. Ukifanya mazoezi unaepuka magonjwa hayo. Kwa hivyo mazoezi ni ya muhimu sana.

A ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mara nyingi tu. Na natamani, nifanye biashara kubwa ya mazao. Mazao ya nafaka, ambayo nitayauza hapa nchini, na mengine nikaya safirisha nje ya nchi. Mazao kama kuuza mchele vile hapa nchini kwa kiwango kikubwa. Lakini pia kusafirisha mchele, kupeleka nje ya nchi kama masoko ya komoro. Katika visiwa vya komoro, huko ndio nimewai kufikiria kuanzisha na kufanya biashara. Kwani kweli ni na mawazo ya kufanya biashara, kadli muda utakavyowezesha. Lakini pia kwa kadli ambavyo naweza nikapata pesa kwa ajiri ya kuanza kufanya biashara yangu mimi mwenyewe na ni jambo ambalo lipo akilini mwangu muda huu wote.

Luga ambao ningependa kujifunza mimi zaidi ni kingereza. Kingereza, nigependa kujifunza zaidi zaidi, ingawaji na kifahamu vizuri tu. Lakini natamani sana kuendelea kujifunza kingereza zaidi ya hapa ambapo ninaweza kukiongea, kukiandika, kukizungumza, niende mbele zaidi.

Katika timu, mimi ninahimiza ushirikiano kwa kufanya vikao na wafanya kazi wenzangu, vikao vya pamoja na kuelezana majukumu yetu na pia kupanga mipango ya namna kutekereze majukumu yetu, lakini pia kwa hika ratiba ya kazi. Na katika hali kama hiyo, ninawataka ama ninakua, ninawaomba wafanyi kazi wenzangu wote, tufanye kazi kwa pamoja kwa kushirikiana kama timu moja. Ili tuweze kufanyikisha, kufanya kazi na kufikia malengo tuliojiwekea katika ubola mzuri. Kwa hiyo kupitia vikao vya pamoja, kupitia mazungumzo ya mtu mmoja mmoja, hiyo ina nisaidia sana mimi kuhimiza ushirikiano katika timu.

Kiongozi mzuli ni ule ambaye kwanza kabisa anashirikiana na wafanya kazi walioko chini yake bila kuwa bagua. Ni kiongozi ambaye anasikiriza shida za wafanya kazi walioko chini yake. Anatoa mapendekezo ya namna ya kupata utatuzi wa kazi. Lakini pia anasikiriza ushauli wa wafanya kazi walioko chini yake. Wanapo mshauli katika kufanya kazi kiongozi mzuri ni yule ambaye halazimishi mambo yaende kazini bahali anatumia hekima na busara katika kuwaongoza kwa kufuata taratibu na miongozo ya kazi. Lakini pia akishauli pale ambapo anaona kwamba kuna shida ama kuna matatizo. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anawashirikisha wafanya kazi wenzake katika utindaji wa kazi. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anafanya maamuzi ya pamoja na wafanya kazi wenzake baada ya kujadiriana. Lakini kiongozi mzuri ni yule ambaye hafanyi maamzi pekeake au halazimishi mawazo yake pekeake. Bali anapokea pia mawazo ya kutoka kwa watu wengine kama mchango wa kazi. Huyo ni kiongozi mzuri na anafaa kabisa kuigwa. Na ni mtu ambaye tunatalajia kiongozi mzuri awe na upendo pia kwa wafanya kazi wenzake walioko chini yake na walioko juu yake.

Mimi napendelea kuandika. Napendelea kuandika hasa ni napokuwa na kitu cha kuandika. Nikiwa na kitu cha kuandika, nitaandika, tena nitaandika sana. Na kama inatokea kuna kitu cha kusoma, basi na kisoma ili niweze kufahama kujifunza kirichomo ndani yake. Lakini napenda sana kuandika, juu ya jambo ambalo na kuwanalo.

Kwa kawaids minapenda sana kula samaki. Nakula samaki aliyechomwa. Nakula samaki aliekaangwa. Nakula samaki aliepikwa akiwa mbichi. Nakula samaki na ugali ama na ubwabwa wali. Lakini pia naeza nikala samaki kwa chipsi kama ametengenezwa vizuri. Lakini pia naeza nikala samaki kwa kitu kingine chochote. Hata kumla samaki peke yake na mboga mboga niinaweza na napenda sana kula samaki. Samaki ya huwa na plotini na ndiyo maana napenda kula samaki. Na nashauli na watu wengine wale samaki kwa wingi badala ya nyama ambayo inaeza ikawaletea mashida. Samaki ni kitoeo kizuri sana sana. Tofauti na vitoeo vingine.